Aje, kama napenda kuvaa vipuli, sindio napenda sana kwanza wakati naenda out nazipenda mkononi, masikioni, shingo, kwa miguu, napendeza, sinafanya napendeza E, alafu, mostri, kwa sababu mini msani so napenda sana vipuli Kwanza kwanza za sirva, sababu hizo za sirva hazi rust alafu za gold ju ya kushine alafu zikona more design zimedizainiwa vizuri alafu naezava kara tufauti tufauti so napenda sana kupendeza mimi nikiwa nazo nasikianga vizuri nikaha nimejiripresent pahali naenda.

Nakwambia hivi, napenda sana. Kwanza kitu ya kwanza, hiyo ndiyo kitu ya kwanza kujua kulide. Yaani ku kwendesha, nikienda shureni, nilikuwa nayo. Wakati niko nyumbani, nikitumwa dukani, hai napenda baiskeli. Kitu ya kwanza, si nzito. Kitu ya piri ni rahisi kutumia. Kitu ya tatu yaweza pitia njia nyebamba, nyebamba zire, iwe ya matope iwe, yaani baiskeli ni kitu rahisi sana kuitumia kuenda nayo sababu imaanishi ati juu kuna mlima sitaenda naweka gear inaitwa mountain bike, ah napenda iyo eh, napenda sana baiskeli kwa sababu, hey, ni mazoezi naona, naitumia wakati wa zoezi naitumia wakati kujivinjari, kutembelea marafiki, kutumwa Nikitaka kuharakisha nachukua baiskeri kama hakuna gari Unaona, napenda sana baiskeli.

Hei ni kuambie, hei, maji nakunywa kwa siku Haiaiaiaiai, hata silita moja, silita mbili kwa sababu maji tunambiwa na ma daktari, tunywe maji kwa wingi Hei, hei, hei, hei, hei maji naikunywa zaidi ya lita moja Tuseme, lisa moja nakunywa maji lita moja Ju mi napenda mazoezi, nanapenda kuwa na afya Hei, ku hivyo, maji mimi nayapenda sana Unaona, haya, yaani, maji unaeza yakunywa either kama kuna baridi na kunywa maji moto Kukiwa jua na kunywa maji baridi yaani haya maji lazima mwili yangu kwaza kiu kila saa kwa sababu mostri Nikikimbi kama nafanya zoezi So nakibimbiaga mahali kuna jua sana na hakikishanga ya kwamba Kuna maji nimejibebea kama naenda kilomita tatu na kunywa maji haya wakati naenda kuogelea nikienda laps kumi na kunywa maji Nikienda laps kumi zingine na kunywa maji Yo ni kuaogelea Nikiwa na baiskeli He nakunywaga maji Kwa sababu jasho pale kutiririka So lazima ile maji napoteza kwa mwili Lazima niyarudishe tena maji kila siku maji naikunywa naipenda hai Napenda maji Alafu Nikienda gym Nikikimbia maji lazima ninywe ya Nikira chakula Nikimalizia kula chakula nasikia kiu Kwa hivo nakunywaga maji huwa na yakunywa.

Ei, napenda chakura chenye ladha ya pilau. Nona? Ya, ladha ya pilau ni tamu sana. Kwa sababu pilau inakuanga tamu. Ya, mapochopocho yake inakuanga tamu. Kwanza mchele, mostly nilipendaga pilau kwa sababu, ladha ya pilau kwa sababu, niliendanga arusi. Kwetu kulikua mamangu vile alikuwa anapika, hakua anapika vizuri. So nilipoenda kwa arusi, arusini, nilialikwa na marafiki zangu waliniambia. Siku ya jumatano kuna arusi we njoo. So mimi nilipoenda pale Tukasherekea arusi ikanza arusi ikaisha. So masaa ya kwa masaa ya kupakuliwa chakula mimi nikasema acha leo nijaribu pilau Acha nikwambie ladha yake tamu Wapishi pale walikua malufu Sasa mimi nilipoenda pale nikapakuliwa pilau sahani mbili Ilibidi ata nirudia mala ingine E ilikuwa tamu sana Sasa Kwanzia hiyo siku mimi nikaanza Kwanzia ya hiyo siku mimi nikaanza kupenda pilao ladha ya pilao sana sana ya.

Hey, ati naruka mwaka vipi? Mimi, mbili naruka mwaka. Hai, yai, yai. Ngoja nikuambie. Nikiwa mdogo, tulikuwa tunaenda, hatukuwa tunaruhusiwa kuenda kesha. Kwa sababu tulikuwa wadogo na mahali pa kurukia mwaka ilikuwa mbali sana. Sasa lazima ninge, tungekaa nyumbani, tunajisikizia kwa radio, hatukuwa na tv, na wakati mwingine. Tukienda kwa marafiki, okay tunatembea marafiki, tunaona vile watu waliruka mwaka Sasa nikawa na tamani hiyo nikiwa mkubwa, niweze hata mimi kukua kwenye jukwaa la kurukia mwaka Sasa nilipofika miaka ishirini na minane, miaka kumi na minane Niliweza kuenda kanisa moja ambalo lilikuwa kwa umbali kidogo Sasa nili alikwa na marafiki zangu ambao tulikuwa tunasoma nao shuleni Kwa sababu sasa nilikuwa na soma boarding Sasa sikuwa naweza kutoka toka wakati wanafunzi Hatujaruhusiwa hapa kwetu kutoka toka wakati wa usiku Kwa sababu kuruka mwaka lazima ikue nje haya sasa nilipo alikwa na marafiki zangu Kwa hilo kanisa lilikuwa kubwa Alafu walikuwa wameandaa sherehe ya kuruka mwaka Kila mahali walikuwa wametangaza Alafu sasa kulikuwa kumejaa watu unaona kulikuwa kumejaa watu pale wengi kwa kaunti nyingi walikuwa wamekusanyika pale Sasa mimi nilikuwa siku yangu ya kwanza kuona jukwaa kubwa hivi lina watu wengi kama elfu ishirini watu walikuwa wamejaa Sasa mimi nika nini nikafanikiwa kuenda pale Mimi kwanza nilishikwa na mshangao Kwa sababu watu walikuwa imejazana nyimbo zilikuwa zinachezwa Unaona? Zile bidhaa za mziki, zile speakers, nini DJ System ilikuwa noma Sasa mimi nilibambika sana kuwa pale Kwa kila mwaka, kwa sababu sasa nimekuwa na miaka 20, na miaka 10 na minane Sasa nikaweza kuenda pali Kila mwaka nilikuwa naenda pale hadi nilipo, nilipo hama kwingine saa hizi naishi kuingine Nilifurahia sana kurukia mwaka pale na kuambia siwezi nikasahau Kwa tangu hiyo siku mimi sijawahi lala kwa nyumba Sijawahi lala kwa nyumba Lazima niende nirukie mwaka mahali kuna watu na kuna watu wengi na kuna mziki Unaona? Tangu hiyo siku mimi nikapenda kurukia mwaka nje mahali tofauti tofauti juu watu siku hizi sasa wanajikuta wako wako na wakati mwingi wakuruka mwaka, wanavyosherehekea pale, watu wanakula, wanavaa vizuri, sasa mimi napenda tu kuwa nje. Kila siku.

Wow, nikuambie chumba ninachokipenda nyumbani kwetu ama kwangu. Hey, aja nikuambie nyumba nayopenda nyumbani ni ya bedroom. Nona, hile chumba ambayo haina watu wengi wanaowingia, wanatoka. Si kama sitting room. Paripa kuketia pale, kuna watu wengi na kerere ya watu wanaongea. Kama una watch movie, kuna interruption pare. Yike. Watu hawakupei nafasi ya kukuwa na wakati wa amani Ju unaeza kuwa na mzazi pale, anakutuma Unaeza kuwa na watoto wanacheza-cheza hapo wengine wanasikiza muziki kwa sauti ya juu ama wanatazama televisheni na sauti ya juu na pengine unasoma pale Sasa mimi kitu nilipenda sana ni chumba cha ndani bedroom Kwa sababu, pale ninawakati wangu, nikitaka kitu najiendea, nikitaka kuweka muziki kwa sauti ya juu naweka, nikitaka kuzima na zima, pale ninauwezo wa kufanya chochote ambacho, ninaweza. Lakini pale kwa nyumba ya sitting room apana hapo si kupenderea kwa sababu Makerele ni mingi Hauwezi kaa na amani Unaona unaeza kaa chini mzazi anakutuma Pengine niko na homework Sasa pale bedroom niliweza kufanya homework yangu kama na badilisha nguo pale unaona siogopi chochote na badilisha kama na yaani pale ni pazuri Alafu pale bedroom nikiwa na mpenzi wangu Like hakuna ati oo Kahapa yaani hakuna manung'uniko Kuna furaha So nilipendea bedroom Kwa sababu ni pahali pa amani Panaamani.

Ndiyo, nisha ienda tamasha la mziki na lilikuwa limetangazwa lilikuwa la la Safaricom. Sasa Safaricom pale walituita walituita. Safaricom wali walitengeneza. Tamasha la mziki ambalo lilikuwa mjini Nakuru. Sasa mimi nilipoenda pale na kuambia nilisherehekea kwa sababu kitu ya kwanza, wasanii nimeishi kuwaona kwa YouTube, TikTok, ama social media zao. Ila pale sasa nilikuwa na uwezo wakuwaona hivi kwa macho, macho kwa bako like. Niliweza kuwaona kuwatazama hivi kwa ukaribu. Hey, wanamziki wakubwa niliweza kuwa tazama pale na nilifurahia. Yaani kitu ya kwanza, niliona wasanii hapa hapa. Alafu sasa mziki ilikuwa inasikika vizuri, speakers ni kubwa, DJs pale kumelembeshwa, chakula kiko pale kitamu kitamu kime tayarishwa. Alafu watu wamevalia tofauti tofauti, mavazi yanayopendeza, kujuana na watu, kudensi pale bila aibu. Yaani nilifurahia tu sana. Naningependa kwanza kukua na vitu kama hivyo kwa sababu zina watu wengine wanauwezo ya kuonesha tarata zao na vijana, wanaelimishana alafu, pia pale kukiwa na tamasha kubwa kama hilo unapata watu wameajiriwa wengi alafu, tamasha kama hilo likifanyika kuna biashara ambazo zinaendelea pale sasa watu wanaendelea kufaidika zaidi kwa biashara, kwa kusoma vitu, kwa kutengamana na unataka tu kukuwa pale, yaani siku iendelee, iendelee, lakini kwa sababu ya ilikuwa siku moja, sasa ilibidi tu twende nyumbani, lakini nilifurahia sana kwanza na marafiki zangu.

Ningependa kuona maendeleo gani katika jamii? Kwanza, watu waelimishwa ya kwamba kuna kupika na gesi kwa sababu Hapa Afrika tumepika na kuni aii hehe Wacha tu Kitu ya pili Wizi ni mbaya sana, tunafunza vijana, kufanya kazi na kujitegemea Kitu ya tatu watu waache kuwa na ile ukali zaidi kama ni wazazi Kitu cha nne Napenda sana wasichana waelimishwe kujitaftia pesa waache kutegemea wanaume. Hii kitu imeharibu ndoa nyingi sana kwa sababu mwanamke pale. Yeye amelelewa akijua mi nataka nafaa kusaidiwa na bwana. Alafu akiolewa wanaanza kutengana, anaanza kucomplain.